Mahali nilipozaliwa, ndipo pale pahali ninapoishi kwa sasa. Mbona naishi hapa kwa huo mda wote wa karibu miaka thelathini na sita? Mahali hapa ni pa tulivu, pa penye amani, alafu vifaa na vienzo vya masomo, ikiwemo ni shule, zahanati, benki, barabara mzuri, ziko mahali hapa. Tena, hali ya utulivu iko sawa sawa. Hakuna vita ama gasia. Ikiwemo vita ya kikabila, vita hivi hivi ama vita vya vitu vyovyote vinavyopatikana hapa. Pako na utulivu mzuri na pamekuwa pasafi vizuri. Kila mtu anatamani mahala hapa. Kwani amani imekithiri, usalama ni wa hali ya juu hali ya masomo ni ile ya kimataifa. Na watu wa hapa ni watu wenye utu. Watu wanaopendana. Watu wanaokithi mahitaji ya kila mtu. Katika jamii kwa upendo na unyenyekevu. Vile vile watu hapa wametangamana makabila tofauti tofauti. Ikiwemo ni makabila kutoka nje ya nchi ama yale mengine kutoka nchi jirani. Wote tumetangamana hapa. Na kwa hivyo kila mtu anakuwa na ile hisia ya kuwa hapo nyumbani. Anakuwa mzuri na anataka kila siku aendelee kuishi mahali hapa, napapenda napathamini na vile vile ntapenda kuishi hapa mpaka katika uzeeni mwangu. Watoto wangu pia nitawalea mahali hapa. Lakini wakipata chemichemi bora mbali kidogo na waende ili wakuwe na ule uwazi ama uelewa wa hali ya maisha inavyofanyika nje ya mahali hapa. Asanti.

Hali ya kuandika ukitumia mkono, inaonekana imepitwa na wakati. Sana sana, watu wengi wanapendelea kuandika katika kompyuta, ama katika simu, ama katika hali za kidigitali zilizopo kwa siku hizi. Mimi, kwa upande mwingine, nazipendelea sana. Lakini wakati niko darasani, wakati niko katika mikutano, ama wakati naelezea kitu, napenda sana kuandika nikitumia mkono, kalamu na sana sana kwa kitabu. Hii inanifanya nielewe zaidi. Sana sana ikiwa ile kitu ninayo andika ina maelezo ya zaidi, inahitaji michoro ama ikona hesabu kadha wa kadha katika yale maandishi. Na kwa hivyo kila wakati nikiisoma nitaelewa, nitafuatilia kwa umakini na nitapendelea sana ile kitu niliyo andika sana sana katika kuandika ukitumia kompyuta wakati wa kuenda kusoma ile kitu mtu huwa na yale matangamano mengi na programu mingi zinazokufanya husifuatilie ile kitu uliyokuwa unahitaji kuifanya mara unajipata mahali ingine usipokusudia. Na kwa hivyo, kwa mtazamo wangu mimi, kama ni kuandika, niandike kwa kitabu, ambacho nitarudi kusoma baadaye, na nitajua nitaenda kwa ukurasa fulani wa fulani, ambapo nitapata yale maandishi na niweze kuyasoma. Kwa hivyo napendelea sana kuandika kwa mkono kwani ni rahisi na ni rahisi kufuatilia na ni rahisi kuelezea yale maandishi baadaye kwa muda mrefu. Hata kama maandishi katika kompyuta ni rahisi kuhifathi kwa sababu haiharibiki yale ya mkono nayaonelea mazuri na yenye mwelekeo mzuri kulingana na mimi binafsi.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

Zangu ni changamoto kubwa. Nina akaunti nyingi. Kila moja inahitaji nyuila. Nilikuwa nikitumia nyuila moja kwa zote. Lakini sasa nimejua ni hatari. Lazima nibadilishe. Nitatengeneza nyuila tofauti kwa kila akaunti. Lakini nitazikumbuka zote. Labda niandike mahali salama, au nitumie programu ya kusimamia nyuila. Nimeskia programu hizo ni salama. Zinakumbuka zote kwa ajili yako. Itajaribu moja, lazima pia nibadilishe nyuila mara kwa mara. Kila miezi mitatu. Usalama wa mitandaoni ni muhimu sana. Wezi wa mitandao wako kila mahali. Lazima nijilinde na data yangu.

Kia habali za reo asubuhi, kuna mambo mengi ya nayo tokea nchini. Serekari inasema watajenga barabara mpya kwenye mkoa wetu. Hiyo ni hambari njema. Barabara za sasa ni mbaya sana. Pia wanasema bei ya mafuta itapungua kidogo. Itasaidia watu wengi. Na uri za basi zitashuka. Lakini bei za vyakura bado ni juu sana. Wakulima wanasema mfua haikutoka hii mwaka. Ni jambo la kusitikisha sana. Na tumaini msimu ujao utakuwa mzuri zaidi. Habari za dunia zinaonyesha mambo mengi yanayoendelea. Niombe amani iwe duniani kote.

Kusema kweli kutumia muda kwa familia kwangu si jambo la kubahatisha tu. Ni uamuzi wa maksudi kwa sababu ratiba zetu lazima zikuwe zinafaa. Kazi majukumu na msimu na pilka pilka za maisha inafaa wakati unahitaji kusimama na kujiuliza. Nani ni wamuhimu zaidi katika maisha yangu. Hapo ndipo, familia inakuja ya kwanza. Kwanza, najitahidi kutenga muda wa maksudi hata kama si ki dogo. Si lazima iwe safari kubwa au matumizi makubwa. Mara nyingi ni vitu rahisi sana tunazofanya pamoja. Kama chakula kwa familia, kuzungumza kuhusu mambo yanavyo kuwa. hAlafu huu muda pale katika mezani kwangu unatupea sababu ya kucheka, kusikilizana, tunaelewana zaidi kama familia. Ninafasi ya kuwacha simu pembeni na kuwa katika ile hali ya pamoja. Kushiriki katika shuhguli ndogo ndogo kwa familia za nyumbani tukiwa pamoja kama kufanya usafi kupika au hata kupanga vitu fulani cha familia naona hizi ndizo wakati zinazojenga kwa ukaribu sana. Unapofanya kitu pamoja ama tunapofanya kitu pamoja kama vile mazungumzo yana kuja katika ile hali mzuri yenye haina mambomingi na wakati unaofaa. Pia tunakuwa na utani katika familia ambapo inafanya maisha yetu ikuwe ya pamoja sana. Pia hii nafasi inatupea muda wa kutembea nje, kutembelea ndugu zetu wanao ishi mbali ama ambao hawakai pale nyumbani ambapo tunaenda kwa pamoja ama kuangalia filamu baadae, kutazama mpira, kwa malengo tofauti tofauti, ya nayo jenga uhusiano, wetu wapamoja. Hata mara ingine tunaishi pale nyumbani ili kupendana zaidi kama familia. Familia si tu kwa kuwa pamoja, bali pia kuwa mpango na hisia. Kama familia tuna jitahidi kusikilizana, mawazo ya kila mtu, changamoto kila mtu anazo pitia, na hivyo tuna kuwa na wakati wa kusambaza furaha, ushauri kwa kila aina. Kwa kweli, familia ni kitengo muhimu sana katika maisha.